Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni. Hasa, hasa vile vitu ambavyo viko mbali na mimi na siwezi kabisa kuvifata kwa ukaribu. Kwa hio ninapenda kuagiza kutoka Uchina, kuagiza kutoka Marekani, kuagiza kutoka Ulaya uko, Uingereza. Kwa hivyo, nikiagiza hivyo vitu.